Jee, unapenda hisabu? La, asha spende hisabu. Eh, hisabu inakaa kitu nzuri ambayo ukieza kuelewa. Na ukieza kuelewa kwa upana na maurifu ya hesabu. Na, nadhani, ikona watu tu ambao wanapenda hesabu. Eh, mara ya kwanza kati inakua, napata introduction, ama naintrodusiwa kwa hisabu. Tseme, maybe ni topic moja na ninduwe nimeelezewa, ama nimeintrodusiwa. Mara kuanza ukua inafuraisha, inasisimua, unataka kujua mambo, viku nendaje, hivi, hivi na apa. Lakini inapoenda, ineza kunichanganya kia akili. So siiezi sema napenda hisabu lakini kuku sabu pesa eh apo napenda lakini kwa izi hisabu zingine sijui find x, find y stedanganya apu spenti hisabu kweli.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kirugby au wa kimarekani. Ya tuseme tu mpira ya rugby ambayo na mimi naipenda ni ya Kenya. Napenda ragbi yetu, napenda watu wetu wanavyo chesa, napenda vile wanakuwanga wameunga, kimwili wanakuwanga wameunga, wanacheza vizuri sana. Ndiyo napenda kuhusu kimarekani. Sijui timu yote ambayo inacheza rugby ya marekani. Kwa hivo, kwa sasa mimi nitasema napenda. Kama ni mchezo wa rugby, napenda rugby ya Kenya. Napenda timu hiyo kwa sababu, eh, hao tu vile huwa wanavyopambana. Watu wameunga, ndio hao hukimbia, wameshikilia, mpira. Yote yananifurahisha tu. Hakuna kitu kubwa sana. Eh, siezi kumbuka. Shida yangu ni najua tu lakini siijaji toza sana kwa kujua wachezaji, ni kina nani, kujua timu inacheza wapi, hapa na pale ndio huwa na kumbuka, ama sikuwa ama saa zingine nikupata tu kuwa na matokeo, vittu kama hizo. So, kama hivi karibuni watakuwa wakicheza hapa Kenya, ningetaka ama natamani sana kufika sana kuenda kuona wakicheza. Itakuwa furaha furaha kubwa sana kwangu.